Napenda kucheza michezo ya video kwa sababu inasaidia sana kwa kufikiria kufikiria kupumzisha akili wakati ambapo unataka kustarehe yani kuburudika unacheza michezo ile. Kwa hivyo inasaidia sana sana sana kwa ubongo mchezo mingine ni ya kufana ambayo inasaindia katika kufikiria vizuri.

Napenda sana kusoma maoni mtandaoni kwa sababu watu wengi wanapeana maoni yao. Tofauti kwa mtandao na inakufungua akili unapata ujumbe ujumbe wa muhimu ujumbe mpya ambao hukuwa unaufahamu kwa hivyo maoni ya mtandaoni yanasaidia sana kwa sababu yanakuelimisha unapata maarifa unasoma pia.